Ndiyo, ni mewai kwenda maonyesho. Ila ni kwa malakathaa ambapo ni mewai kuenda maonyesho, lakini sina uzoefu sana na kuenda, lakini napoeza kupata muda wakati, ninaweza kufika sehemu hizo za maonyesho. Ila ni mfatiliaji mzuli pia napenda.

Kitu ambacho ninaweza kufanya kwa mapumzikon ya mchana ni kuweza kupumzika kabisa ama kulala. Na pia muda huu wa kupumzika pia ninaweza kupata chakula kwa ajili ya kupatia nguvu mwili na kuweza kurudisha nguvu ambazo zimepotea. Mchana uwa natumia kama hivyo.

Sawa, nyumba ninayoishi ni nyumba kupanga. Ina mazingira mazuri, ya utulivu, ya kuweza kufanya shughuli zako za muda wote. Siku ambayo nakumbuka nilihamia ni elfu mbili na kumi. Ilikuwa ni siku nzuri sana. Kitu ambacho napendelea kuhusu nyumba hii ni kuna watu wakarimu, wapole pia, japo wakorofi hawakosi, ndiyo kitu ambacho napenda. Ndiyo, kuna usalama mkubwa ni kiepo wapa. Wa usalama kuweza kutunza vitu vyako na muda wote kuvipata kama utavihitaji.

Napenda kununuwa vitu kutokea mtandaonni, manake huko ndio soko kubwa kwa sasa lipo. Vitu vyangu asilimia themanini hununua kutokea mtandaoni. Ambapo, unaweza kununuwa simu, nguo na ata chakula kupitia mtandao. Mitandao inaweza kusaidia kununuwa vitu muda wowote. Vitu vyangu vyote wanapenda kununuwa mtandaoni.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juice. Juisi huwa na ladha nzuri, iliyo tengenezwa na matunda, au na baadhi ya kemiko. Pia nakumbuka ni wakati ambapo nimeweza kunywa hiko kinyuaji, inakuanga sana sana wakati wa mchana. Kwa sababu wa jua kali, huwa napenda zaidi kutumia juisi. Kitu ambacho nakumbuka nani aliye niambia kuhusu unywaji juisi? Hapana, hakuna mtu aliyeniambia, lakini nilikuwa nafahamu au kufuatilia mwenyewe kuhusu ladha hii na unywaji juisi. Napokunywa juisi naeza kuhisi vizuri zaidi.

Kitu ambacho huweza kufanya na marafiki wapya ni kuweza kushirikiana nao katika shida na raha pia. Iyo ndio inakueko njia nzuri zaidi kufanya na marafiki wapya ilimradi waweze kusogea karibu na wewe kwa kueza kukuzoea zaidi. Iyo ndio njia ambayo huwa tunatumia au natumia.

Mandhari iliopo dirishani mwangu kuitazama nje ni kuna nyumba za watu na baadhi ya miti. Ndiyo ni kuna miti tu peke yake na nyumba za watu ambazo ziko mbali. Huwa nakumbuka wakati napenda kutazama ni wakati sanasana wa usiku kwa sababu mchana kuwa na joto kali kuna shindwa kuweza kutazama. Apana kitu ambacho kinaweza kubadika kutoka na msimu labda ni mvua tu. Lakini hakuna kitu chochote kinaweza kubadika hapo nje. Ni huwa nikitizama hapo nje huwa najihisi furaha na amani pia.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ambayo imechanganywa na maembe na machungwa baadhi na maparachichi hio ni juisi nzuri sana kwa kuinywa. Ni juisi ambayo inakua na ladha nzuri, pia na kunukia vizuri. Kama anavyojua, michanganyiko wa matunda hayo huweza kuleta harufu katika juisi. Juisi naipenda ni juisi ya michanganyiko huo, maembe, machungwa na parachichi.

Baada ya siku ndefu upumzika kwa kuweza kupumzika nyumbani, kukuweza kupata mziki mzuli na kinywaji. Nikiwepo hapo uwa ndivo naweza kupumzika kuliko sehemu nyingine nitapokuwa na siku ndefu. Uweza kunisaidia kuweza kudumisha akili na kuwa imala zaidi.

Msimu wa mwaka ambao na upenda zaidi ni msimu wa mvua. Uwa ndio msimu mzuli zaidi katika mwaka. Kwa sababu Dar eslam wa Tanzania mda mw ingi kuwa kuna misehemu ya joto sana. Kwa hiyo inapo kuna mvua, kuna kuwa na halinzuli ya ubalidi na kuweza kupoa sana. Kuna kufanya uwezi kufanya kazi zako kwa umakini zaidi.

Ndio, huwa napenda kupika. Angalau kwa wiki niweze kupika mara tatu mpaka mara nne. Napenda sana kupika. Vyakula vya asili, ambavo watu wanapenda, kula nyumbani kwa kila siku. Huwa napenda zaidi kupika wali, ugali, pia na mboga kubwa, na mboga ndogo. Uwa napenda sana kupika.

Kuhimiza uishirikiano katika timu, huweza kuhimiza kwa kuweza kushirikiana pamoja, kujituma na nidhamu. Ukiwa na vitu hivo vitatu, huweza kuweza kutatua jambo lolote ambalo litaweza kuweka upinzani au penzani mbele. Tukiweza kutumia kwa namna hiyo, pia tunaweza kuhimiza kujikumuka kila changamoto ya timu.

Kwa siku uwa nakunywa maji mala nyingi zaidi napoweza. Kuweza kukuambia mala ngapi inaweza ikawa sio kweli lakini uweza kunywa maji mala nyingi zaidi. Kutokana na hali ya joto, uwa naweza kunywa maji zaidi ya mala tisa. Na zaidi, kwa sababu ya hali ya joto.

Vitabu ambavo huna vopenda kusoma ni vitabu via histole. Ivo ni vitabu ambavo vizuli sana, vimebeba ujumbe na kuweza kutatua shida ndogo ndogo ambazo zimeeza kujificha. Kwa sababu vitabu hivo via histole, huweza kubiba kila jumbe ambazo kwa kawida unaweza sizijue. Hila kuna vitabu, ukifungua unaweza ukafamu.